Kumbu kumbu za kutisha ninazo kumbuka nizile pale nilipokuwa na hofu kubwa bila kuelewa hatari yake kikamilifu. Kwa mfano, maramoja nilipotea kidogo katika eneo nililokuwa sijazoea. Na hofu ile ilinileta msimuko mkubwa. Moyo wangu ulipiga kwa kasi na nilihisi kutokuwa na udhibiti. Hata hivyo, kumbukumbu hizi za kutisha zimenifundisha uvumilivu, tahadhari na jinsi ya kushugulikia hofu kwa utulivu. Kwa kweli, kwa mimi, hata tukio la kutisha linaweza kuwa chanzo, cha kujifunza na kuimarisha akili na mwili.